Nimejipata mara kadhaa nikifanya kazi na timu ambayo hatuko mahali pamoja, lakini naweza sema kwa sababu ya kuwepo kwa mitandao na uweza wakupiga simu ama kuwasiliana kupitia baruapepe imesaidia sana. Kwa hivyo, vile mimi hufanya kazi na timu ikiwa mbali, ni kuwakikisha ya kwamba tunawasiliana, tunatumia sana sana barua pepe kuwasiliana, na pia tuna hivi vikundi ambavyo watu wanaweza kujiunga navyo ambapo tunazungumza kama timu, hata kama tukombali, na pia kuna mikutano ambayo tunaweza kuipanga, mikutano inayofanyika kwenye mitandao pia. Kwa hivyo, si ngumu ni kuhakikisha tu ya kwamba tuna mawasiliano mazuri, tunatumia njia za mawasiliano ambazo ziko, ambazo zinawafawa tuwakiwa mbali, na unajipata tu kazi imenda vile ambavyo inafa iende.

Mwanzo, wacha niseme ya kwamba katikati ya kahawa na chai, mimi napenda chai sana. Na mimi hunywa chai kila mara, asubuhi kabla nitoke nyumbani nahakikisha ya kwamba chai iko katika kiamsha kinywa changu. Na kuitengeneza kawaida nayachemsha maji, maji halafu ninaweka maziwa kulingana na mapendeleo yangu. Alafu ninaweka sasa ndani majani chai, nawezaweka majani chai, alafu niongeze tangawizi pia, alafu nikifanya ivo, sasa nitaongeza pia vijiko vichache vya skari, kulingana na vile nataka ama napenda. Alafu nitawacha sasa uo mchanganiko wote uchemke. Ukichemka, nitaukoroga, ili kuhakikisha ya kwamba viungo vyote ambavyo nimeviweka ndani, vimekolea. Halafu sasa nikiona vimekolea vizuri, skari imeshika vizuri, majani chai yako sawa. Ninatoa jikoni, alafu ninachunga, ninachungia chai kwenye birika. Nikifanya hivo basi niko na chai yangu nzuri ambayo napenda kuikunywa kitaratibu hapo kwangu. Chai, chai nzuri hiyo.

Wakati wajua kali, ninapenda kuogelea, kwa sababu na ninajua kwamba nikiogelea, maji husaidia kupunguza joto, na pia kuogelea pia inafanya mtu a afanye mazoezi, mazoezi ambayo yanasaidia mwili kuwa naafyanzuri. Na pia naweza sema mimi hupenda sana wakati huo kunywa vitu vibaridi, majibaridi, vinywetu, vinyweo vyaaina yote ambavyo ni vibaridi. Kama maji ya matunda hivi na hio yote tu ni kuhakikisha kwamba nimepunguza joto na najiskia vizuri. Pia utanipata nikitafta mahali pa kuketi ambapo pana kivuli kizuri. Kwaivo nitatembelea mahali kuna mandhari mazuri na kuna miti, mizuri ambayo ina kivuli. Na hiyo yote inasaidia. Inasaidia sana kukaanje kwa sababu kukiwa tena najua kukaanda ni ya nyumba pia si vizuri kwa sababu ya joto. Lakini najipata wakati mwingi natafta vitu vingi vya kufanya nje ya nyumba. Sasa hivyo vitu ni niogelee niende mahali kuna mandhari masafi na kuna miti ambayo mtuanaweza keti na kusikia tu kivuli na upepo.

Kusema ukweli, ile lugha ningependa kujifunza ni kichina. Mimi huona inakaa lugha tamu sana kujua kuizungumza. Na wakati mwingine nimejipata naangalia filamu za kichina. Na napata ya kwamba navutiwa na namna wanavyoongea, namna wanavyotamka maneno yao. Wanasikika kama wanayavutavuta hivi nikiwa na uwezo kujifunza kichina naweza penda sana nijifunze kichina. Ingawa naamini si lugha rahisi pia kuijua. Sana sana kuandika kwa sababu vile wanaandika maneno yao si kama vile tunaandika maneno yetu ya kiswahili ama kizungu. Kwa hivyo naona labda kunaeza kuwa na changamoto kujifunza kichina, lakini hata hivyo naeza penda sana kujua hiyo lugha.

Hapana kabisa, mimi sipendi kupanda milima. Unajua, ninaona watu wakisema ya kwamba labda wanenda mahali, kutakua na siku nzima, watayitumia kupanda milima fulani. Mimi nikiona vitu kama vile nakataa, nasema hapana siwezi. Ama labda kweza, najua naweza. Najua naweza panda milima mizuri. Lakini sipendi kabisa. Sijui mbona jambo hili halijawai hata nivutia. Hapana, mimi sipendi milima. Kama ni lazima tujifanyie vitu vingine vya kujifurahisha basi, anitasema basi tuchaguwe kitu kingine, lakini zikuwe tukuenda kujichokesha hivi, na kupanda milima, na kutuojasho, kuchoka, kupumua, na nguvu kwa sababu ya uchovu. Hapana, mimi sipendi kupanda milima kabisa. Kama nataka kufanya mazoezi, nitatafta jambo lingine la kufanya mazoezi, lakini siniende nikapande milima. Kama uku kwetu Kenya watu wanenda kupanda Longo Notch, wengine wanenda kupanda Mount Kenya, mimi jambo hile hile walijainivutia kabisa kabisa.

Ninaweza nikaishi bila teknolojia, nimejaribu na nikaona kweli naweza, lakini pia inahitajika kwamba hio siku ambayo situmi teknolojia, niwe na vitu vingine ama mambo mengine na ambayo nayafanya ambayo haya hitaji mimi kutumia teknolojia. Kwa mfano, kuna hizi sehemu ambazo watu huenda kuomba na kufunga. Na nimewai tembelea sehemu hizo na nikaona ya kwamba, unaweza enda? Tuseme kwa mfano umengia asubuhi alafu uchukue siku nzima, uchukue siku nzima kuomba, kuimba, kusoma neno. Utajipata ya kwamba siku nzima imeisha kabisa na hujangalia simu ama hujaenda kuangalia televisheni. Kwa hivyo naweza sema ni ukweli mimi naweza kaa sikumoja bila teknolojia kwa sababu nimewai fanya na nikaona nina uwezo huo.

Mimi nimeona ya kwamba wakati ambapo naweza kufanya kazi vizuri kwa siku ni masaa ya saa nane kuendelea. Mimi siwezi sema ya kwamba ninapenda sana kuchangamka ama kuchangamkia kazi masaa ya asubuhi, hapana. Najipata nikona nguvu zaidi na mimi ni mchangamfu zaidi kuanzia masaa ya saa nane hivo ata usiku najipata pia naweza fanya kazi. Lakini masaa ya asubuhi, hapana, mimi sii mchangamfu vile. Si ati siwezi fanya kazi wakati yule, lakini najipata nikona nguvu sana na motisha zaidi kuanzia saa nane kuendelea.

Ningependa kujifunza lugha mpya. Ningependa kujua lugha ambayo si yangu ya kuzaliwa ama haizungumzwi katika nchi yangu. hizi lugha za nchi za nje. Kama kichina, kingereza nakijua kama kichina hivi. Nikijifunza kichina ama kikorea ama kijapani. Lugha kama hizo ama kihindi. Hizo lugha ambazo si za si kama zetu haya, nikijifunza kitu kama hicho, mimi tasikia vizuri sana, ningependa kujifunza lugha mpya.

Mimi napenda kuoga na maji ya moto, kusema ukweli sipendi kabisa kuoga na maji ya baridi. Labda nikue nimetembelea sehemu za mashambani, au kuwe hakuna stima, labda wakati huo nitaoga na maji baridi. Lakini wakati mwengine wowote najaribu tu nioge na maji ya moto, nadhani nimezoea tu hivyo. Hata nikitembea niwe kwa mfano nitalala kwa hoteli. Huwa nahakikisha kwamba ile hoteli ambayo nitaenda kulala, kuna maji ya moto ya kuogea. Ndiyo nikitaka kuoga, nitayapata. Kwa hivyo mimi napenda maji ya moto na sipendi kabisa maji ya baridi.

Siwezi sema napenda hesabu, lakini pia siwezi sema nachukia hesabu. Nadhani tu niko tu hapo katikati, lakini wakati nilipokuwa nasoma shuleni, somo la hesabu halikuwa lile somo nalipenda sana, ingawa sikuwa naanguka mtihani. Nilikuwa tu napita, lakini sipendi sana hesabu vile. Mimi napenda labda kiingereza ama sayansi lakini hesabu sipendi, sipendi vile sana.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya watu walio na shukrani. Watu ambao wanapenda kushukuru, wakipatiwa kitu, ama wakifanyiwa jambo nzuri, unaona wamefurahia na wametoa shukrani. Kulingana na mimi, watu wa aina hio ni watu wenye mioyo safi sana, roho zao ni nzuri na ni watu wenye wamejaa upendo. Kama huna upendo, itakuwa vigumu hata kushukuru mtu, lakini mara nyingi, mtu anapokushukuru kwa moyo wake wote, utaona ya kwamba amekufungulia moyo, na hata unaweza ukamkumbuka wakati mwingine. Kwa sababu alishukuru, unapatiwa, unapata hata motisha kumfanyia mambo mengine makubwa, ndio azidi kushukuru pia, na naona watu ambao wanashukuru mnaweza elewana rahisi, na hawana mioyo migumu. Kwa hivyo, hiyo ni tabia ya moja naipenda sana kuiona kwa watu wengine.

Kabla ya kulala, ninapenda kusoma biblia yangu, nisome mistari kadhaa, halafu baada kusoma mistari kadhaa, napenda tu kukaa, na kutulia, na kutafakari tu vile siku yangu ilikuwa, na kutafakari vile mambo yalikuwa kwa hiyo siku, alafu mwishowe, nitamalizia na kuomba, nitasali, nikimaliza maombi yangu basi, nitalala.

Mimi napenda kuogelea sana. Ni jambo ambalo hulifanya. Wacha niseme tu kila wiki. Napenda kuingia ndani ya maji na kuogelea. Naweza sema kuogelea ndiyo njia yangu ya mazoezi. Kwa sababu mimi sifanyi haya mazoezi mengine magumu magumu. Kama kupanda milima. Kama kuinua machuma. Mimi sifanyi mambo hayo. Mimi napenda. Kwenda kuogelea tu, najua nikiogelea na hufanyisha mwili wote mazoezi na pia akili yangu. Kwa hivyo inaniwacha nikiwa na afya, kiakili na kimwili pia, napenda kuogelea sana.

Mimi napenda kujaribu teknolojia mpya. Ili nisi nisikuje kupitwa na wakati. Nathani kwa vile dunia inabadilika haraka na kuna mambo mapya ambao yanatokea kila wakati. Watu wanaanza vitu vipya mambo yanafanyika tofauti na vile yalikuwa yanafanyika kitambo. Nathani ni jambo la muhimu, kila mtu awe anajihusisha na teknolojia mpya ambazo zinatokea. Kwa hivyo mimi ni wale watu ambao kama kuna jambo jipya la kiteknolojia limetokea naninaweza kulitumia, ninataka nilijue, nitumie iyo teknolojia ili nikaweze kujikuza mimi kama mtu na nisikuje kupitwa na wakati.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ngombe. Iwe imepikwa kwa namna yoyote ile labda kukaangwa na kitungu na nyanya hivi na kuwekwa mchuzi naipenda. Ama iwe imechomwa tu, imepikiwa juu ya moto ama makaa, ikue kitu kama nyamachoma hivi napenda nyamachoma sana na mimi huila mara kwa mara. Kwa hivyo nyama ya ngombe ikuwe imepikwa kwa aina yoyote vile mimi hupenda.

Nikitazama dirishani mwangu, kwanza ninaona kuna barabara ya mchanga ambayo sisi utumia wakati labda tunaenda tunatoka nyumbani kwenda madukani ama tunatoka kwenda kwenye mji. Alafu, upande ule mwingine wa barabara hiyo, kuna majengo, kuna majengo, watu wamejenga makwao, lakini wajajenga manyumba ya gorofa, ni manyumba tu ya kawaida, ile yamejengwa na mawe, na majumba hayo, kila mtu amejenga vizuri, na wameweka kuta zao za mawe, na kuna moja ameeka ukuta wake wa mabati, halafu uyo ambaye ukuta wake ni wa mabati, ako tu katika ile sehemu nyingine ya kwangu, na nikiangalia naona kwa kwake, kwa ploti yake kuna choo nje, ameweka mitungi, mitungi ya maji, karibu na nyumba yake pia, halafu ninaona amepanda, amepanda miwa, kuna miwa mirefu sana kwenye hiyo ploti. Na mandhari yake ya inje ni mazuri sana, kuna nyasi nzuri, nyasi rembo hivyo ambayo imekatwa na inafanya mandhari ya nyumba yake yawe masafi sana na ya kupendeza. Hao wengine ambao wamejenga manyumba yao hawana mandhari masafi kama huyu ambaye a ukuta wake ni wa mabati. Halafu nikangalia mbele zaidi ninaona kuna majengo mengine ya gorofa, kuna jengo moja kwa umbali ambalo bado linajengwa na kando yake kuna majengo mengine ya gorofa ambayo ilikamilika kitambo na kuna watu wanaishi. Mimi hupenda sana kwangalia kusimama hapa kwenye dirisha langu na kuona sana sana wakati wa usiku ninaona vile kumetulia na naeza kutoka kujionea nyota napenda sana wakati mwingine wa usiku natoka nje najiangalilia nyota nafurahia. Napenda sana kwangalia vile mambo yako na kuona tu uzuri, uzuri wa watu wakitembea, wakijishughulisha na mambo zao kwa sababu mi nakaa katika jengo la gorofa. Sa nikiwa hapa naweza kuona wale watu nakwambia wako katika ile seemu nyingine ya barabara. Na ni mandhari mazuri naweza sema pia kumetulia seemu izi zangu akuna kelele. So napenda sana hivo.

Ili kusoma habari mtandaoni naweza sema ya kwamba mimi hutumia sana Facebook. Kwa sababu naona Facebook watu wanapenda kuandika mambo mengi mengi hivi. Kwa hivyo sana sana mimi hutumia Facebook ama TikTok. Naweza sema hizo ndio sehemu mbili ambazo mimi hutembelea sana kwenye mtandaoni kusoma habari na kujijulisha ni mambo gani ambayo yanaendelea.

Naweza sema ya kwamba napenda kusoma maoni, mtandaoni. Maoni ya watu, baada ya kujiangalilia video sana sana pale TikTok, ama kujiangalia video za Instagram ama Facebook. Mara nyingi najipata na teremka hivi kuenda mahali ambapo watu wameandika maoni yao. Na najipata tu ninasoma maoni ya watu, napata maoni mengine ni mazuri yana ambatana na yangu, ama tunakubaliana. Na watu wengine nikisoma maoni yao hayanipendezi kabisa naona huyu, hata labda hajui vile anasema, ama simwelewi. Lakini naweza sema mimi hupenda kusoma maoni ya watu mtandaoni ilikujua tu. Najua unaweza hata ukajifunza kitu cha maana kupitia maoni ya watu walio yaweka mtandaoni. Kwa hivyo ni kweli naweza sema napenda kusoma maoni mtandaoni.

Mimi napenda maua naeza sema hivyo kwa sababu hata nikiwa mdogo nilikuwa napanda maua kwetu. Nikitembelea watu ambao wako na maua nilikuwa naomba wanipatie mbegu. Ili nikirudi kwetu niyapande na nilifanya hivyo na maua yetu yakawa yanapendeza sana na ya kupendwa na watu. Hata sasa nikiwa mtu mzima hivi, bado napenda, bado napenda maua na utanipata nimepanda maua kwangu. Najua, nimepanda maua hapa kwangu nje, ili nikiangalia na nasikia vizuri na naona ni kitu cha muhimu na ni kitu cha kupendeza. Maua yanapendeza, yanafaa yawekwe kila mahali duniani.